Basi kitendo cha wema, yenye nimewaikifanya sio tu kitendo ila matendo ya wema ambayo nimeyafanya kwa watu ama kwa binadamu wenzangu ni matendo mengi na katika matendo haya kile kitendo ambacho zaidi nimewai kufanya na kinanigusa pia mimi mwenyewe nikaona enyewe huyo mtu alikuwa anahitaji kufanyiwa ama kutendewa wema ni kitendo cha kijana mmoja aliyekuwa akiishi na baba yake na watoto wengine na mandugu zake na dada zake ila huyu walikuwa ndiyo kifungua mimba. Ikafika wakati huyu kijana akawa na tabia ambazo hazikuwa zinampendeza baba kama baba ya kijana hakuchukulia haswa sana kwa kutaka kujua kwa nini kijana ameanza kujihusisha na zile tabia hapo ndipo kijana alikuja na kunielezea shida anayopitia mimi mwenyewe nikajaribu kumuongelesha baba lakini baba akawa amejawa na hasira kwa hii hali ya baba yake kujawa na hasira. Nikaamua kumsaidia yule kijana kwa kufanya jambo ambalo linaweza ama linaweza kumpa hamu ya kuishi duniani hivo ile kitu nilifanya kwa kumsaidia huyu kijana ilikuwa ni kuchukua ama kuchukua hatua na kutafuta mahali pa kumuhifadhi ili upate amepata chakula amepata malazi amepata vile ataweza kuvalia kwa hivo nikachukua nyumba pahali na nikamwambia wewe kwa sababu baba yako amekutenga ningependa kukupa pahali pa kuishi lakini zile tabia ambazo zilifanya baba yako akutimue kule chumbani tafadhali. Usije ukazirudia kwa sababu ukizifanya hapa sina budi ila tu kukutoa na kukurudisha kwa baba yako. Wakati ule naandelea kuishi pale namtafutia chakula namwambia aweze kujistiri na hicho. Na mi nikachukua muda nikamuongelesha baba ya yule kijana. Kwa huu wakati ambao bado naendelea kumstiri nikaenda nikamuongelesha baba yake nikajaribu kumueleza ni vizuri kumuelewa kijana amefika umri wa wa kupata kitambulisho msaidie ndiposa apate kitambulisho alafu kutoka hapo sasa akishakipata atakuwa amekuondokea kwenye mikono yako kwa hivyo wewe kama mzazi usichukue hatua ya kumfukuza kama bado hauja mpa kitambulisho ili ya akaweze kupata jinsi ya kujitafutia hivyo baba yake nikajaribu kumuongelesha kwa masiku kadhaa siku zikapita wakati ukafika baba ya yule kijana akarudiana baba yule kijana akarudiana na mzazi wake baba hapo ndipo niliona kwa kweli nilisaidia ama nilifanya kitendo ambacho kiliweza kumsaidia yule kijana kuungana ama kurudiana na wazazi ama na mzazi wake.

Basi kama mikutano ambayo ninaipenda ama mikutano aina gani naipenda napenda haswa sana mikutano ambayo inaongelelea kuhusu vile mtu anaweza akajijenga, vile mtu anaweza akaishi maisha mazuri vile mtu anaweza akapata kipato chake na kuweza kukiweka ili kukiekeza ama kupata njia mwafaka ya kupata pesa ama kipato kwa njia zake mwenyewe hivo vikao ambavyo ama zile mikutano ambayo na mimi ningependa ama napenda kuhudhuria ni ile mikutano ambayo inaongea kuhusu maneno ya kujijenga maneno pia ya kusaidia mtu jinsi atakavyo kuwa ata ukizidi kukua jinsi utakavyoweza kujiekeza ama kujiekea akiba yako kwa hivyo kama hizi ambavyo vina watu ambavyo wanaelewa majira na nyakati ama watu ambao wakika na kile ambacho wanafanya wa wenyewe ukiangalia hicho kitu wamekihitimu kwa hivyo mimi napenda vikao ambavyo vinaongelelea aswa sana kukua ama kukua ama kuwa na mali ama kuwa na nidhamu ya kupata ama nidhamu ya kipato.

Kwaza kabisa, mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ili, nijiweze, ama niweze kujipanga, ama kujitarisha kuhusu mambo ya siku ifuatayo, ama ya mambo ya iyo siku, lazima nijitarisha mapema. Ama lazima niamke mapema, ndiposa nikaweze kufuatilia mambo yangu, ama kuyafanya mambo yangu. Kwa utaratibu, na nikaweze pia anapoamka mapema. Namaanisha kwamba nimeukamilisha, ama nimekamilisha yale masaa yale ya usingizi. Nimelala usingizi wa kutosha na nimeamka ndiposa nikaweze kujipanga kwa siku jipya kwa hivyo siwezi niamka usiku kwa sababu je ninapoamka usiku je maa ya kulala nimeyatimiza kwa hivyo sababu kuna yale mathara ambayo huletwa na ja yale masaa mtu anafaa kulala kwa hivyo mimi huwa naamka mapema ili kujitayarishia siku hiyo ambayo ni siku jipya kwangu kwa hivyo naamka mapema ili kujitayarisha na ili kupanga ratiba yangu kuangalia ama kupitia ratiba yangu nijue ni kipi nahitaju kufanya kwa iyo siku.